Mimi ni mtu wa kuamka mapema kwa sababu asubuhi hunipa utulivu wa akili na nguvu ya kuanza siku vizuri. Hua naweza kupanga mipango, kufanya kazi kwa ufanisi na kuzingatia majukumu bila usumbufu mwingi kabla siku haijawa na shughuli nyingi za kufanya.

Ningependa kuitembelea nchi ya Japan kwa sababuya mchanganyiko wa teknolojia ya kisasa na utamaduni wakale. Nilisikia kuhusu nidhamu ya watu wao na usafi wa mji. Ningependa kuona mahekalu, Tokyo ya kisasa na milima ya asili. Nikifikiria safari hiyo huwa na hisi furaha na hamsa kubwa.

Naam ndiyo, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni yenye lishe na hunisaidia kuwa na afya nzuri. Maziwa hunipa calcium ya kuimarisha mifupa yangu. Maziwa hunipa nguvu na hunifanya nijisikie, nimeshiba sana. Maziwa pia yana proteini ambayo ni muhimu katika mwili wangu.

Napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hunisaidia kufanya mazoezi. Kupumua hewa safi na kupunguza msongo wa mawazo. Pia kuyaona mazingira. Unapotembea unaeza kuiona mazingira yalio karibu. Kutembea hunipa nafasi ya kufikiri pia na kuimarisha afya ya mwili na akili kwa jumla.

Zoea nzuri nililojenga ni kupanga siku yangu mapema kila asubuhi. Hii hunisaidia kuwa na mwelekeo, kutumia muda vizuri na kuepuka msongamano wa mawazo. Pia nimejifunza kuweka muda wa kupumzika na kujidhamini kila siku.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kama drafti au chess kwa sababu hunifanya kufikiri kwa makini na kupanga mikakati. Michezo hii hunipa burudani, hunisaidia kukaza akili na pia ni njia mzuri ya kushiriki na marafiki au familia kwa utulivu.

Huwa na pima matokeo mara kwa mara, kuuliza maoni ya wenzangu na kurekebisha njia za kufanya kazi ili kuongeza ufanisi. Njia hizi hunisaidia kufanya kazi kwa haraka, kwa ubora na bila stress nyingi na pia inaboresha michakato ya kazi.

Jambo muhimu kwangu katika dini ni imani na maadili mema. Imani hunipa nguvu ya kukabiliana na changamoto za maisha. Huku maadili mema yakinisaidia kufanya maamuzi sahihi, kuheshimu wengine na kuishi kwa amani. Pia ni msingi katika maisha ya mwanadamu.

Ninapenda kujaribu vyakula vipya kwa maana kwa sababu vyakula vipya vinanifanya nijifunze kuhusu tamaduni mbalimbali upishi mbalimbali pia vinanifanya nipate kuonja ladha mbalimbali za vyakula hata hivyo vinapendelea pia kuonja vyakula vipya kwa sababu ya viungu ambavyo umetiliwa ndani.

Sera muhimu katika kampuni ni ile inayohimiza uwazi heshima na usawa kwa wanaofanya kazi wote. Pia ni muhimu kuwa na sera za mafunzo na maendeleo ya kitaaluma. Usalama kazini na uwajibikaji wa kifedha. Sera hizi husaidia kuboresha morali ya wafanyikazi. Kuongeza ufanisi na kuunda mazingira mazuri kama kazi.

Napendelea sana suruali kwa sababu ni rahisi kuvaa. Inafaa kwa shughuli za kila siku na hunipa uhuru wa kutembea au kufanya kazi. Hata hivyo, inasaidia sana wakati wa baridi huwezi kusikia baridi. Pia, inasaidia wakati wa michezo huwezi kuonekana mwili wako kwa maana imekufunika vizuri.

Nawasiliana na wafanyi kazi wenzangu kwa uwazi na heshima. Hupenda kutumia mawasiliano ya ana kwa ana, barua pepe au jumuia ya mtandaoni pale inapohitajika. Pia hufuatilia maendeleo ya kazi kushirikiana kwenye changamoto na kutoa maoni au msaada kwa wakati unaofaa.

Ninatumia muda wangu wabure kwa kufanya mambo yanayo nipumzisha na kunifurahisha kwa kusoma vitabu, kusikiliza muziki na kutembea nje. Pia napenda kutumia muda na familia au marafiki kutazama filamu, kujifunza kitu mpya mtandaoni ili kuongeza maarifa na ujuzi wangu.